Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu kuimba kunanifanya nijisikie mwenye furaha na kunitoa msukumo wa ndani. Sauti ya nyimbo na maneno yake huweza kunipa utulivu na kunifanya nisahau matatizo ya kila siku. Pia kuimba ni njia mzuri ya kujieleza wakati mwingine maneno hayawezi kuelezea hisia zangu vizuri lakini kupitia wimbo na melody naweza kuonyesha furaha, huzuni au matumaini. Zaidi ya hayo kuimba kunanifanya niwe na uhakika wa kujitambua zaidi kwani ninapokuwa nikitaoa wimbo. Najiamini na ninaweza kuboresha sauti yangu na ujuzi wangu pole pole. Kwa jumla kuimba ni kitu ninachokipenda kwa sababu huchangia afya ya akili hunifanya niwe na moyo wa furaha na kunipa njia za kujieleza.

Ninapenda kununua vitu mahali panapokuwa na urahisi, ubora na bei zinazofaa kwa sababu hilo linanifanya nipate thamani ya pesa yangu. Kwa vitu vya kila siku kama chakula na bidhaa za nyumbani, napendelea kununua sokoni au madukani ya karibu kwani ni rahisi na mara nyingi pia kuna maelewano ya bei. Kwa kawaida, bidhaa maalumu kama simu, kompyuta au vifaa vya kielektroniki, napenda kununua kwenye maduka makubwa au kwa wauzaji waliothibitishwa. Mtandaoni, kwa sababu napata uhakika wa bidhaa halali, dhamana na huduma ya baada ya mauzo. Pia napenda kununua mtandaoni wakati nina hamu ya kupata bidhaa ambazo hazipatikani kwa urahisi sokoni au ninapotaka kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kwa hivyo naweza kuchagua bidhaa bora kwa bei nzuri. Kwa hivyo mahali ninaponunua hutegemea aina ya bidhaa, lakini kipaumbele changu ni urahisi, ubora na usalama wa ununuzi.

Ninashehereka mafanikio ya timu kwa njia ambazo zinawapangu hufura na kuonyesha shukurani kwa kazi nzuri waliyofanya. Kwanza napenda kuwafurahisha kwa kuwapongeza kwa maneno mazuri ili na kuwashukuru kwa juhudi walizoweka. Hii naweza kuwa kwa njia ya kuongea na uso kwa uso, kutuma ujumbe wa pongezi, au hata kuwapa salamu za pamoja kwenye kikundi ili kila mtu ajue kwa mafanikio yao yameonekana ya kuthaminiwa. Kwa kufanya hivyo, inanyesha kwamba tatambua mchango wa kila mmoja na kwamba mafanikio, hayo si ya mtu mmoja bali ni ya tim nzima.

Naam, napenda kula popcorn. Popcorn ni kitafunwa kizuri sana kwa sababu ni rahisi kuandaa, ina ladha nzuri na pia ya kuvutia wakati wa kutazama filamu au kukutana na marafiki. Pia popcorn ni nyepesi kulinganisha na vyakula vingine vya kutafuna. Ninapenda popcorn hasa ikiwa imepikwa vizuri na ladha ya chumvi kidogo au sukari. Wakati mwingine napenda popcorn yenye mchuzi wa kukaranga kwa kuongeza ladha na msisimuko. Popcorn pia ni nzuri kwa sababu unaweza kuibadilisha kwa kuongeza viungo tofauti kama chumvi, sukari, hata viungo vya kitamu. Popcorn ni kitafunwa ninachokipenda kwa sababu ni rahisi, kinatoa furaha na kinaweza kuwa chaguo zuri wakati wa burudani au filamu.

Ningependa kuona maendeleo yanayolenga elimu bora kwa wote. Hili kila mtoto na kijana apate maarifa na ujuzi wa kujitegemea. Pia ningependa huduma bora za afya zipatikane kwa urahisi. Hasa vijijini ili kuboresha ustawi wa jamii. Maendeleo ya ajira na ujaserimali. Hususan kwa vijana yangepunguza umaskini na kuwapa matumaini ya maisha bora. Haidha ningefurahia kuona utunzaji wa mazingira, uongozi wa uwazi na uwajibikaji pamoja na umoja wa na amani vikipewa vipao mbele ili jamii iwe salama yenye mshirikiano mwema pia italeta manufaa kwa wanajamii kwa kuleta maendeleo na mambo yatakayofanya jamii inawiri na kustawili.